Likizwa doto yangu ya liziki, liziki yangu ya doto ni kuwa mtu mwenye liziki yangu ya ndoto, doto yangu nataka ni kuwe mtu mashuhuri, mtu mwenye mafanikio, mtu mwenye kusaidizi, kusaidia walio hawana kitu, ni wasaidie, nisaidie masikini, nijengee walio watoto wenye hawana kitu, ni wasaidie.

Mimi napenda kuimba juu inanisaidia juu kwa kumsifu mwenyezi mungu kwa kutupa maulana, pia nyimbo zinasaidia ile wakati ukona uchovu, inakusaidia ukuwe mtu mturivu, pia nyimbo zinasaidia ukuwe na amani, pia nyimbo zinasaidia kumsifu na kutoa uchovu.

Filamu ninayoipenda ni filamu ya historia. Inanisaidia kujua yaliyopita, yaliyo yanaendelea, yaliyo yajayo na yatayokuja hapo baadaye. Inanisaidia pia kuwa na mwelekezo mzuri.

Ningetaka kujaribu kuwa mkimbizaji. Ndo nikue na nyota, inanisaidia kuwa na mwili mwepesi, na nikue na nyota hapo mbeleni. Inanisaidia pia hile wakati niko na uchovu, inanisaidia pia kwa umuhimu wa mwili, nakuwa na mwili usiyo kuwa na magonjwa, inasaidia pia kutoa magonjwa.

Mwelekeo wangu wa utaratibu wangu wa jioni, hiyo ni wakati mzuri wa kuja kujingarisha, iyo ni wakati muema wa kutayalisha nyumba, kutayalisha kitu unapo unayo kula jioni, ndio ukingoja hiyo ni wakati mzuri unapoelekea, ndo uelekee uende kulala.

Mimi napenda umbwa juu mbwa inanisaidia kwa kufanya mazoezi, pia mbwa inanisaidia usiku inanipea usalama, pia mbwa inanisaidia wakati wa mchana, tunaponenda windoni, naenda kuwinda, napata chakula changu cha mchana na cha jioni, na pia mbwa naipenda juu inanisaidia kwa michezo tofauti tofauti.

Mwalimu wangu wa chekechea ndio alinifundisha kuandika, kusoma, kuongea, kutofautisha vitu muhimu zile mbaya na zile mzuri. Pia alinifundisha kunipa uwezo wa kukula na kukunwa napia kunifundisha kufunza na kuandika.

Mimi habari zangu huzipokea kwa simu yangu ya rununu ya mkononi, ju hujube wote unaingia niko karibu na simu yangu, naipokea, najibu, naeza kuitazama, pia naeza kutumia kila mtu ujube, nilionao ju ndio nji ile rahisi kipiga mawasiliano.

Kipindi chenye mi napenda kutazama kwa televisheni ni kipindi cha habari. Inaniwezesha kujua yenye yaliyopo yanaendelea inchini, yanayoendelea nje ya inchi, yanayo kuja, na yalio pita, na yalio yajayo, na inanipea pia mwelekezo mzuri.

Timu naifuatilia ni timu ya Gormahia. Hii inawezesha kuwa kupea timu ya nchi yetu, umanufaa wa kuwa timu hodari ya kucheza mpira. Pii inafungua mawazo ya vijana wadogo kuwapea umanufaa wa kucheza kandanda.

Utaratibu wangu wa subuhi ni ninapoamka, najitayarisha, kabla nipate kiamshakinywa, narudishia mungo shukran, na pia na naenda na kuoga, nikielekea kigoja muda upite, nieleke kazini, na pia nawapeleka watoto shuleni, kuelekea masomoni yao ya kidato cha chekechaya.

Filamu ninayoipenda ni ile filamu ya Bwana Yesu Kristo. Hii inanipea ukumbusho kujua yaliyo kuwa hapo baadae na tuliyo nayo hapa. Pia imenipea mwelekezo mzuri kwa kuwa mkristo, mtu mwaminifu. Pia imenisaidia kutofautisha mabaya, mazuri. Pia imenisaidia kutofautisha dhambi na kunielekezea njia zenye za ukristo. Pia imenisaidia kwa mafunzo, kuwafunza walio wadogo, wachekechea Pia imetusaidia na umuhimu wa kuwa watu waaminifu na wakristo duniani.

Umewahi kufikiria kuanzisha biashara, biashara ya duka. Hii inanipia ishara mzuri ya kuhudumia wananchi walio kando yangu, kusaidia walio chini. Pia inanisaidia kuwa mtu mwenye mwelekeo na inanisaidia kuwa mtu mwenye maelekezo mazuri, maishani. Itanisaidia pia kufungulia watu cheo cha cheti cha kazi kuajiri watu wengi zaidi kwa kijiji chetu.

Mimi napotaka kustarehe naenda kanisani. Inanipea muda mzuri kuajibikana na mungu wangu. Inanipea muda mzuri kutoa hotubu. Napenda kuhubiria watu, kuwaelekeza njia zenye zinafaa, kuenda mwelekeo mzuri kuenda mbinguni, na kuwatofautisha dhambi na utukufu.

Napofurahia kwa nyumbani, nafanya hivi, nasaidia wazazi wangu kupanga vitu, kuosha nyumba, kupika, pia muhimu wangu maana yangu sana ni kupika, pia kutayarisha watoto wetu, kuwasaidia watoto wetu, wanapo cheza, kuna wapo fanya kazi yao ya zianda, na wafundisha pia, na wafundisha, pia napenda sana kuhubiri, nahubiria watoto wetu, wazazi wetu, marafiki wangu pia, na nyumbani pia, na piga usafi.

Mi huoga mara mbili kwa siku. Ya kwanza ni ile ninapoamka asubuhi napoelekea kazini. Ya pili ninapo toka jioni na hiyo ni wakati mwenye nimetoka kazini. Hii nakuwa muda mzuri wakunipea leisure time. Hii ni wakati mzuri ile time kutoa uchovu. Juu what I have been overworking. Hio pia inanisaidia pia kuwa na a good freshener.

Mi hupenda kuamka ile wakati kuna jua. Ya kwanza wakati wa jua iko na maana. Unapata jua imeng'aa kuna mwangaza kila mahali. Ya pili jua pia ya jua ya asubuhi inatusaidia kupata vitamin D. Ya tatu jua pia inatusaidia kuwa na.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa tajiri. Hii utajiri yangu, nitasaidia watoto yatima, nitasaidia walio hawana kitu, nitasaidia wazazi wangu, nitasaidia watoto yetu, tasaidia watu wa kijiji yetu, kuwjengea manyumba, kuwafungulia biashara, kuwalipia karo za shule, pia itanisaidia kufungua makanisa, kukua mtu mwenye mashuhuri, kwa kijiji chetu, kukua mtu mwenye kwa nchi nikuwe mtu mwenye mtajo mzuri, kukua mtu mwelekeo mzuri kijijini, nchini pia ukue usaidie, mahusiano mazuri, kati ya masikini, matajiri.

Mimi tatizo yangu kazini, miye sivurugani nangoja mkubwa wangu, akuja atutofautishe mwenye mbaya na mwenye mzuri, pia kwa kazini kuna ile teknolojia, ile ya kamera, io ndio inakuanga tatizo mzuri yenye itasaidia kujua nani aliefanya makosa na mwenye aliyefanya.

Mnyama mi nayempenda, anaitwa ngombe. Huyu ngombe ni mbegu, inaekwa kwa ngombe ya kike, inajifungua ndama. Tabia za huyu mnyama anapenda. Ana mwelekeo mzuri, anatusaidia kwa nyama, anatusaidia kwa maziwa, pia anatusaidia kwa mbolea. Huyu mnyama tunapotoa ile maziwa kukamua, yatatusaidia anachekesha. Juu maziwa inatoa sauti sauti ya kuchekesha Pia mnyama ana amenisaidia kwa kuwa mtu mwenye maelekeo ananisaidia kwa kuwa kwa kunisaidia kwa kuwa mkulima bora Kwa kunisaidia na mbolea.

Matukio ya mataifa, kama vile kutumia mwelekezo mzuri wa katiba ya inchi, pia mwelekezo mzuri kwa viongozi tulio nao, huku mjini huku Nairobi, pia mwelekezo mzuri kutokana na wahubiri wetu wa nchi, pia wazazi wanatusaidia kuwa kutufunza mwelekeo mzuri, kama vile kuzingatia mazingira masafi, kama vile kuzingatia umuhimu wa lugha, inatusaidia pia kukua watu waaminifu kwenye nchi, pia inatusaidia kukua watu wenye mielekeo, pia inatusaidia kuwa wakristo, pia inatusaidia kukua wananchi walio salama.

Sana sana mimi nikiwa na marafiki wangu, tunapenda kusaidia wazazi wetu nyumbani tukiwa pamoja, tunaeza saidiana kwa ukulima, kwa uoshaji wa nyumba, kwa kuzingatia mazingira, kufagia mazingira, pia kusaidia wazazi na mawaidha, pia kusaidia kijiji yetu kwa ile kusaidia watoto wa mayatima, Pia inatusaidia kufunza watoto wachanga-changa kuwaelekeza njia zenye zinafaa Pia inatusaidia inakuwa na tukiwa na marafiki pia tunaenda riziki Pia tunaenda kanisani kutayarisha kanisa, kuosha uwanja wa kanisa Kupanguza, pia tunaenda kusalimia walio wagonjwa uko shuleni Pia tunatembelea mashule kupea wanafunzi walio shuleni kuwapea mawaitha kuwa wakue waaminifu, wakue watiifu, shuleni, wakue watu wenye maelekezo mapya, watie bidii masomoni, pia tunawasaidia, tunaelekeanga kanisani.

Nguo nazozipenda kufa ni zile nguo za official, official clothes. Izo ndio napenda kuvaa, ndio nazipenda kuziva juu. Iyo ndio nguo zenye naendanga nazo kazini, pia ndio nguo zenye naendanga naazo kanisani, pia kwa kijiji yetu, ndio inanisaidia kuwa mtu kwa kupewa heshima, pia napenda kuvaa.

Saasa nami hutumia computer zaidi juu ya inanisaidia kuweka m information or arot of information kure kwa simu, pia tarakirishi iko na ikona gor communication, pia tarakirishi iko na zire security, it is a rot of a rot of security yenye mtu hawezi interfere nayo.

Mi hupenda kupika, sana sana mi hupenda kupika ugali, ugalii kwa nguruwe. Ugali inatusaidia in carbohydrates, pia nguruwe inatusaidia in protein. Hii ndio chakula, unayotu, pia tunapenda kupika chakula inaitwa githeri. Githeri inatusaidia kulisha watu wengi pamoja, haina kazi mingi. Mchanganyiko wa maharagwe, maharagwe na mahindi, pia napenda kupika pilau, pilau ni mchanganyiko wa mchele, mchele pamoja na nyama vitu kama biryiani.

Chakula yenye ya kigeni nishawahi jaribu, nishawahi jaribu ni shakrim. Shakrim ni mchanganyiko wa maziwa mala, nyama, na maziwa mala, nyama, pia na ni mchanganyiko wa yoghurt. Mwelekezo wa kuipika, unatumia maziwa, unakaranga maziwa, unayaweka pamoja na kitunguu na nyanya, unakoroga, unakoroga.

Mi nywele yangu nailea maratatu kwa muwezi. Maratatu ni kumanisha na nyolewa mara ya kwanza. Uwelelea uwepea muda wa wiki moja. Pia naenda kinyozini. Pia nangoja imee Iyo inanisaidia kutoa zile nywele iliyo mbaya. Ina nisaidia kuwa na kupata nywele zingine mpya.

Ushauli ningependa kupea mtu mwingine ni na mpea ushauluwa kuwa mtu mwema, kuwa mtu mwenye roho safi, kuwa mtu mwenye akwe kirewezo, kizuri, kwa kijiji, kwa inchi, akwe mtumu makini, pia epukana na madawa za kurevia, jumadawa za kurevia, zinapotoza watu, zinafanya watu, wakwe watu wenye tabia mbaya, wakwe wauwaji, pia na akwe mtu wakusaidia, akwe mtu wakukua usaidizi kwenye kijiji.

Bezele kongu, za. Mi simu yangu utumia kwa maasiriano. Hii inanisaidia kutumu ujube kutoka eneo moja adir ingine. Inanisaidia pia kupanga kazi yangu kutoka eneo iyo ingine. Na pia inanipea kujua taarifa enye inaendelea ndani ya nchi na inje ya nchi. Hina nisaidia kwa uhusiano mzuri na wenzangu.

Mimi nahifadhi kitu cha maana, ni ushanga niliopewa na shangazi yangu. Hii ushanga ilikuwa, ni alikuwa ameachiwa na shangazi yake. Hii inaonyesha ufunuo mzuri wa familia, inaonyesha ukumbusho wa familia, inaonyesha yaliyotendeka hapo miaka yaliopita na hapo baadaye.

Nishaiona bahati, inchini mwetu kuna mtu bahati, bahati ni mwimbaji, bahati ya tusaidia kwa kutufungulia cheo, cha kua wadansa, hakatufungulia cheo, hakatupia hizo cheti sa ufunuwa, tuweza kuwa na sauti mzuri ya kuwa wacheza mziki, pia nishaipatana bahati ingine, ya kuwa na nikapewa ushanga na wazazi wangu, ushanga inawakilisha ujumbe mzuri, ndani ya familia na inje ya familia.

Ushauli wangu kazini na ushugurikia kwa hi njia ina. Nakuwa mwenye bidi kabisa, nakuwa mtu mwenye utiifu, napenda kuwa mtu mwenye kufuata sheria, kufuata maerekezo. Pia napenda kukua na uhusiano mzuri kati wangu na wafanyikazi wenzangu, nakua uhusiano mzuri na wakubwa wangu. Pia nakua mwerekeo mzuri, pia naenda kazini mapema kabisa.

Nashughurikia muda kazi niki hivi, na hufanya kazi kwa bidi, ili kufanya kira kitu iende kuringa na mipangirio, pia napea motisha wen wafanyi kazi wezangu, ili tuweze kufanya kazi kwa mwerekeo mazuri, ili tupate kupata kazi na maerekezo mazuri, ili tupata kazi enye kazi yenye manufaa ili kazi yenye bidii.

Mi kitu inaponifanya ni cheke hi duniani ni kukua ati napumua kila siku na pumua hewa yenye hishangi. Kitu pia igine inafanya ni cheke atikuwa nalala na naamuka naona usingizi na naona muangaza. Na shindw hi mwangaza maali inafanyanga inatokanga wapi. Pia nikiona nikitazama vitu kama televisheni na pia napata kicheko chenye cha maana chenye chenye nasaidia ni kue na mwili mzuri na afya jema.

Mi asubuhi sana upenda kukula mayai. Mayai, it is rich in protein. Na iyo mayai ina nisaidia kuwa. Napo enda kazini, napata a lot of energy. It is good immorals, it is the best way to make the simplest breakfast all around.

Nahisi mwenye furaha, mwenye manufaa, mwenye utukufu, nikingoja hii mstari. Hii ni kunipa himizo la kwamba mwenyezi mungu atakuja, atakuja achukue walio wake, atakuja atusamehe ajudge the who did the sin and those who didn't do the sin, it give us the good immorals.

Yes, napenda asali. Umanufaa wa asari, asari ina kusaidia kwa utamu, ina saidia kuwa vitu zikuwe vitamu. Pia asari ni jia moja ya madawa, ya kutibu magonjwa tofauti tofauti. Kama vire ugonjwa ukiwa na homa, unaeza tumia asari. Pia asari pia ni njia moja ya kutangeneza utajiri. Ukiwa na asari, unaeza tupata kufungwa biashara na kuzaji wa asari.

Mimi hupendalelea joto hii ni maana ya kwamba ile wakati kuna joto hauwezi pata magonjwa tofauti tofauti pia ile wakati wa joto mwili inapata uwezo wa kufungua zile pores in your body so unapata ile hewa chafu ile inezatokea ndani ya mwili ndo ile hewa mzuri ingie na mbaya ikatoka.

Yes, mimi hutumia video kwa masiliano kama vile hivi zile habari. Habari zinaweza, zinafikia mwenzako aliye kama hana television ya kuwatch hiyo uhusiano au mawasiliano inasaidia kufikisha ujumbe kutoka mahali hapa kutoka mahali pamoja hadi kwingine.

Chakula napopenda kukura jioni na penda kukura ugari, ugari kwa samaki. Ugari ina provide that good carbohydrate nao samaki ina kusaidia kwa protein. Izi ni zile manufaa zile usiku the body take the digestion very nice. At night that's why your body gets all the energy it requires.

Kwa mtaa wangu, hii ndo mazingira masafi, ikona uhusiano, ikona wapenda kristu, ikona hewa mzuri, ikona good nature. Ini awa area mtaa wangu ndo ule mtaa umeongoza kwenye kijiji chetu kwa vitu kama vile wachezaji, odari, waibaji, wakurima, wafugaji.

Kwa hii muda sisomi gazeti, kwa maana saa hii gazeti zimekua kidogo, ju wamezindua zile mitambo za kuwasiliana kama vile utumiaji wa rununu, utumiaji wa televisheni, inasaidia kupata ujube haraka haraka bila kusumbukana.

Mi hupenda kusikiza radio. Kwa maana radio ndio ile njia rahisi ya mawasiliano. Aina haitumii electricity mingi, haitumii muda mwingi, na pia ndio ni pocket friendly. Haitaki hela mingi ili ukapata radio. Ndio the best way to communicate between people from one people to another. Juu watu wengi hutumia radio ni watu wengi wako na radio.

Mimi hupenda kukula samaki. Samaki, kutoto, tangu, utotoni, mwangu, nimelelewa na samaki. So hiyo ndo ilinifanya, nilikue nikipenda kukula samaki. Pia samaki inatusaidia kama vile usafishaji wa bongo. Pia inatusaidia kwa kususimua misuri. Pia inatusaidia kwa kutengeneza matumbo zetu. Inaosha matumbo. Pia inatupa nguvu za kua na mwili yenye nguvu na mwili yenye kuheshimiwa.

Programu yenye mi hutumia kwa simu ni programu inaitwa software. Software hii ni ile gadget yenye imeinstoliwa kwa simu. Yenye inaisaidia simu kuran all the accounts, all the apps. Iyo programu inasaidianga kwa ufunuzi. Na pia iyo ni kitu ya kibinafsi. Yenye inasaidia kuwa mawasiliano. Ikue imezingatiwa.

Mimi ninapoanza kazi Kwanza naomba mwenyezi Mungu anipe shukrani na anipe nguvu. Pia, naanza kwa kuwasalimia marafiki zangu. Pia, naanza kufuatilia na kuangalia nilichomalizia jana, ili nianze ufunuo mpya, ndio nielekee kwenye ufunuo mwingine.

Mi mahusiano na jenga mahusiano yangu kuu na wafanyikazi wenzangu kwa njia hii kwa uhubiria. Na welekeza mielekeo mzuri kulingana na ufunuo wa bibilia. Hii na wasaidia kuwa uhusiano mzuri. Ju bibilia inasaidia kutupea ufunuo mzuri kuwa ukiajibizana ukiyaongea maneno mazuri. Na wewe na rafiki yako itakuwa ni ufunuo mzuri. Bibilia pia ni kitabu chenye tumesaidia kuwa na ufunuo wa kutufungulia vitu kama vile ya kuenda kanisani kutoa hotuba.

Mi hupenda kununuwa vitu mtandaoni. Vitu za mtandaoni pia zinakuanga na they are good, zinakuanga na quality mzuri, pia mfuko malipo yake unafanyia hapo mtandaoni, pia hauziwi vitu kwa bei, wanauza vitu zao kwa beii nafuu so, inasaidia kuwa unapenda kununuwa vitu mtandaoni, pia hiyo inasaidia mtu kuliko kushinda kuenda kuzurura kuingia duka ni moja hadi lingine.

Kazi ya dharura mimi hushughurikia na hii njia. Mimi huchukua simu yangu na kupigia mawasiliano kwa marafiki wangu kuwajulisha hali venyewe ipo wakuje waharakishe wanisaidie ili kuweza kusaidia ama kuwakoa aliye kuwa mashidani pia pia na kuangolesha na kupiga ishara kwa mwenyezi mungu.

Ya, mimi hupenda kufanya kazi nyumbani. Hii ni juu ya kwamba, wazazi wangu ndio wako hapo nyumbani, na furaha yangu ni kuona wazazi wangu wako hapo. Pia napenda kufanya kazi, karibu na shule iliyo karibu kwetu. Hii juu imesaidia kwa kuwa au wenye hapo nyumbani, ni karibu na nyumbani na hakuna wanafunzi waliyo hapo, ni mayatima, ni vilema, kwa hiyo hawaezi kuwa na hiyo nguvu ya kufanya hiyo kazi.

Ninazingatia mazingira masafi na punguza hivi kutumia vitu za plastiki kukuwacha kukula kuepukana na kukula vitu kama vile, switi za karatasi, kukula biskuiti. Pia una na prefer kutumia vitu zenye zi merapiwa na karatasi ile ya kaki.

Mi na wafahamu majirani zangu. Wa kwamba utotoni wangu, nimelelewa pamoja, kusomea, nimesoma wakiwa hapo. Pia majirani zangu, wengine, wengine wao ni part of the our family. So nawafahamu, nawajua kutoka ndani, adi nje.

Nimuwa minishaji kazi yangu na maisha yangu ya kibinafsi. Nimetenga siku tatu kwa wiki. Siku tatu ni za liziki. Siku nne nazo ni za kazini. Izi siku tatu ndo nafanya mambo zangu za kibinafsi. Ndo na shugurikia kira kitu jambo yote nye nataka kufanya. Kama vile kwa nda hotelini, kupigia deki, kwenda kazini, kufanya ilolote. Izi siku zingine nimetenga siku ine. Izo ndio siku specific, izo ndio kasiku zenye mi naendanga kazini mfurilizo bila kuchukua mambo zangu za kibinafsi.

Ma ri ningependa kutembelea historia ni msitu waitwa wa msitu wa Amazon. Hii msitu yu tunambiangwa inakoiko na vitu za ajabu, ajabu, kuna viube za ajabu, ajabu, kama vile, kuna nyoka za ajabu, kuna wanyama wa ajabu, kuna miti za ajabu, kuna msitu huyo una dhamani, kuna maana fichending.

Inategemea ni wateja gani? Kwa mfano, mi wateja wangu kama wa hotelini. Wateja wangu wakikuja nawakaribisha kwa njia ya umakini utiifu alafu na wapea chakula. Pia hapo badaye wakiona unapo maliza chakula na wape maji ya kunywa na pia na wakaribisha. Nikiwambia shukran na waje tena.

Apana, mahali nilipozaliwa nilitoka, hii nitofautisha kulingana cheti changu, nilipata cheti changu cha kwenda kazini. So hii ilinitenganisha kutoka mahali nilipozaliwa na mahali nipo nilihamia mahali nilipo enda kufanyia kazini.

Yes, napenda mvua, sababu ya kupenda mvua, ini jia moja kupata maji ya kunyunyizia miukurima, jumi mini mkurima. So mvua ina nisaidia, mvua ina nisaidia kukunyunyizia maji kwa mimea zangu, ina wapea good moisture, pia mvua ni good source of water, ina nisaidia kupata maji mingi.

Ripoti za kazini mwangu mi huziandaa kwa kuandika mahali kwa karatasi. Hii inanisaidia kwamba yenye nikienda kuwajibika kazini naeza kusoma naeza kupeana ripoti yenye iko sahihi, ripoti yenye haija andamana, haijaenda kando na kazi yenye nimefanya.

Mchezaji mwenye mii napenda ni mchezaji anaitumwa kwa jinarake, anaituwa zaka. Huo ni mchezaji wa timu la asenari. Huo mchezaji ni ule muafrika. Muafrika anachezea uko timu za ugenini. So, nampenda kuona, anawajibika na anawakirisha wa Afrika katika inchi za ugenini.

Mimi hujituma zaidi yao, ndiyo tupate na ushirikiano mzuri, hii itanisaidia kuwa, itanifanya wanipende, wanipee hiyo cheti, wanifahamu kama mtu mwenye bidii, mtu mwenye imani, mtu kuwa kiongozi, mtu mwenye ako anaona mbali, mtu mwenye ako na mwelekeo msafi, na mtu atakuwa na.

Nya biashara zaidi kwa jina lakini Iron Mask. Ui Iron Mask, nime umpenda juu, hametusaidia kuweza kufumbua mambo enye ayapatikani inchini na pia hamekua shujaa mashuhuri. Kitu ili alifanya ni kujenga inchi, kujenga inchi maari hakuna mtu moja ata mtu ama binadamu yote ashaifika.

Mi hupenda kusafiri naa GPRS. Hii GPRS is the best way ju hii inaeza truck ukipotea ama uende kando naa njia, u iko na njia sahihi kwa ku, kwa mfano. Unaeza tumia simu lako, kutumia GPRS ama kitu chako, kinapo ibiwa unatumia simu yako. So hii inafanya ikue muhimu na rahisi sana kutumia GPRS.

Wakati wa baridi kali, mimi hukaa nyumbani, nafanya kazi yangu nyumbani. Nina nafanya jitihada ya kutayarisha maji moto kila wakati, najitahidi sana kutia manguo zenye joto, zenye zitanipea joto ya kutosha, ili kuepukana na magonjwa ya baridi, ili mwili wangu ukakae salama, ukakue bila matatizo yoyote na bila kupata magonjwa.

Mi upenda kucheza football. Kutoka uche kecheni wangu, mii nimekuwa mchezaji hodari. Ini kitu imetokana mababu wangu. Ini kama cheo ama ni zawadi nilipewa. Kutoka una wazazi wetu. So, hiyo imenifaidi kuwa mtoto mwema. Nime nisaidia kuwa na muiri mzuri mwenye matukio mema.

Nashughulikia muda wangu wa mwisho kwa hii njia hii na kuwa mtu mwenye makini kabisa kujua hii ndio ile wakati utafanya mawazo yako ama ndio ile rambirambi za mwisho ndio itayo katiza mambo ikue salama. Hii ndio ile wakati inafanya kazi yako yaonekane kama ni kazi ya muhimu ama pia ndio itayo onekana ikuwe ni umefanya kazi ya maana kazi bora.

Somo la sayansi yenye mii napenda sana ni somo la historia. Imeni pia ufunuo wa kujua vitu zenye zilikuwa hapo zamani, vitu zilikuwa hapo awari na vitu zenye ziko sai na hii muda tunapo. Imenipea ufunuo sarama na kujua tatizo na kujua mari tunelekea, tunayo jua atayo kuja badaye na hapo ya gaa.

Kitu ya muhimu kazini ni ile mali mitambo za kamera zenye zipo. Hiyo ndio muhimu kwa kazini yangu. Hiyo ndio it monitors how we do our work. It monitor everything going in the surrounding. It monitor everything. Hiyo inasaidia kufanya kazi kwenye bidii, kufanya kazi kwenye makini na kufanya kazi kwa mpangilio salama. Inafanya kuepukana na ajali na kina mitego zote kazini.

Yes, mi upenda kupanda mulima. Mfano, mulima usaidia ili unapo panda mulima. Mwili yako inakuwa na good fitness. So, inasaidia kwa umuhimu wa mwili. Pia kupanda mulima inakusaidia kuona maumbilre tofauti tofauti yenye mwenyezi Mungu aliyo umba.

Zoezi nililojenga ni zoezi la gym, imenisaidia kujenga kuunga mwili yangu, imenisaidia pia kutofautisha, kuepushana mwili na magonjwa tofauti tofauti, kama vile fatigue, kama vile enlargement of body enlargement.

Uwezo wenye ningependa kuwa nao ni kuwa tajiri. Itaniwezesha kusaidia wale hawana kitu, kusaidia maskini, kusaidia wanakijiji, kusaidia wale wazee. Pia itanipewa ufunuzi wa kujenga vitu kama vile makanisa, shule na hospitali, kununulia mayatima nguo na chakula.

Mi hutumia data ya simu. Hii inaniwezesha kuwa kwa mtandaoni so ujumbe yoyote inaingia simuni itaingia kwa rununu nitaeza kuipokea. Pia itaeza nikitaka kutuma ujumbe niko na uwezo wa kutuma ujumbe kutoka mahali pamoja hadi kwingine na pia inawezesha kuwa ndio the best option.

Mihupenda chakula chenye mafuta Chakula chenye mafuta kina kusaidia kuwa na afya mzuri Pia chakula chenye mafuta inaeka ratha mzuri kwa chakula Pia chakula chenye mafuta akiwezi haribika kinaka kwa muda mrefu bila kuharibika Pia chakula chenye mafuta kina uwezesho wa kudumu kwa muda mrefu.

Mihupendelea kuwasiriana na watu kwa kuwaita mkutano. Itasaidia watu kujua kupata ujube hapa wapunde hapa na pale. Pia itasaidia watu kuwa siriana kutoka ujube kutoka kwa mtu mmoja adi mwingine hata watapokuwa karibu hata wafikishiwa na wengine walio bari na mkutano.

Kumbukumbu yangu ya shuleni, ilikuwa ni kuwa mwanafunzi hodari. Kwa kuwa mwanafunzi alie kuwa muaminifu, mtiifu, na mwanafunzi alie pita kwa ile arama. Hakuna mwanafunzi mwingine, alie pita nazo shuleni. So iliwezesha kuwa na kumbukumbu mzuri shuleni.

Kazi nayoidhamania zaidi ni kukua daktari. Itaniwezesha kusaidia wagonjwa, walio hali maututi. Pia itaniwezesha kusaidia wanakijiji walio karibu, wanye hawana uwezo wa kuenda huko hospitalini, wanye hawana hela, so itaweza kunifungulia njia na uamini.

Mimi nguo zangu hufua mara moja kwa wiki. Hii ndio, hii siku moja ni metenga kufua manguo. Hizi siku zingine mimi hukuwa kazini, hukuwa nikifanya harakati zangu za siku. So inanipewa siku moja tu ya kuweza kufua hizo manguo.

Mimi ni mtu wa kufika mapema. Hii sababu. Mimi ndio mwenye kubeba ufunguo wa kufungua kazini. Pia miye ndio mkubwa wa wafanyikazi. Mimi huchukua pia ni mimi ndio huchukua register ya wafanyikazi wenzaangu. Pia mimi ndio huwasaidia kumaliza kazi iliyoisha ya jana.

Mimi hupenda nyama ya kuku. Nyama ya kuku ndio kukua ile nyama ya kupika haraka haraka. Pia hii nyama ya kuku ipata ni raisi sana. Ndio mimi mkulima, nimefuga kuku wanyama. Pia ni wanabiashara wa kukuna pia kuku ndio inakuwa na ile muda mfupi zaidi.

Mi hupenda kuandika kwa kompyuta. Kwa sababu, hiyo ndiyo mtambo nikonayo karibu. Kila mahali naendapo, kama ni kazini, kama ni nyumbani, kama ni shuleni, kama ni hospitalini, ama barabarani. Na inaeza andika majina mengi kuliko mkono. Na inaeza chukua ile muda mrefu zaidi.

Miupenda kupaka rangi kwa sababu mii, hii ni kitu nimesomea kutoka shuleni, so niko na iyo experience kutoka shuleni, na sasa iyo, na iyo pia ni hobi yangu kupenda kupaka rangi, diyo naeza kutoa ile langi ile na langi safi kuliko mafundi wengine.

Ningependa kujifunza kuwa dereva. Itanisaidia kusafirisha mizigo na mifugo zangu kutoka shambani, hadisokoni. Pia itanisaidia kusafirisha na kupeleka watoto shuleni. Pia itanisaidia kupeleka wazazi wangu, mahali wanafaa kuenda kazini mwao. Pia itanisaidia kuwa na njia mpya ya ufunuzi katika maumbile ya kijiji.

Chumba changu cha kulala ni chumba kidogo. Kwa sababu mi niko tu peke yangu. Chumba changu cha kulala, kimebandikwa rangi tofauti, tofauti. Kina rangi mbili, nyeusi, nyeupe, na rangi ya nye nye nyekundu Kwa hii nyumba yangu, kuna kitanda, kuna t kitanda, kirio tandikwa. Ku pia kuna kuna.

Mie wiki yangu ya kazi naipanga kutoka kutoka siku ya kwanza, ndio siku ya kwanza ndio natayarisha kila kitu, arafu siku ya piri ndio napeana maerekezo, ndio napeana ndio naandika ratiba ya kutumia yoyo wiki yote, siku ya mwisho ndio na siku ya mwisho ya kupeana ramadhani, ndio ya kupeana kila kitu, ndio kupeana report ya kila wiki.

Yes, mi ununua vitu zangu kwa kutumia simu, hii ni kwa sababu ya kwamba. Hii inakupia muda mfupi wakutumia simu, ina pia inakorea muda wakuzulula zurula kuingia duka moja adi ringine. Pia kwa kununuua vitu kwa simu, hii inakupia ile harakati ya kukua unatumia pesa, pesa unatumia pesa kidogo.

Mi hukaa hadi saa tatu unusu, hiyo muda nimemaliza shughuli zangu zote, harakati zangu zote za nyumba, kufanya harakati zote. Ndo napo enda kitandani ni lale, nipate usingizi, ndo ninapo amka asubui, ni amka ako mapema, ndo nielekee kazini na nikuwe na nisikue na usingizi.

Mi muradi wa kazi napo wanzisha nakuwanga na ile kitu kidogo kwanza naerekeza kwa mabeste wangu na waguzishia nikona hii na hii ndowana nipea mwerekeza mzuri Hii inasaidia na kitu furani ili unaporeta hii uradi inapo kuja kwa wenzako kazini ndiowata ipenda wa ikuende yu mwerekeza wakwanza na ipende na ikuwe mradi wa.

Mi napenda kusikiza mziki wa kusifu. Hii mziki inakusaidia ile time unasifu, ndio unasikiza mwili wako, umetulia, ndio inakusaidia na afya mzuri, ndio inapenda kumsifu mungu, ili akubariki, akufungurie njia. Pia ndio inato na pia hiko na mawaitha, hiko na mawaitha yenye inasaidia kuwajibika kwa inchi.

Ningepe, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hii ndio inafanya kuraishisha mambo, mambo yakue rahisi. Hii pia inasaidia kusaidia kuokoa muda, kutokana na utumiaji wa muda mwingi kwa kufanya kitu tofauti tofauti.

Kipaumbele kazini cha mawasiliano ni simu, simu ya rununu. Hii ni simu, hii ni inafanya, hii ni ya kwamba, hii ni kila kitu mtu akonayo. Inao, iwapo mtu ataka kitu kutoka kwako, anaweza piga simu na ndiyo ili rahisi sana kama mtambo wa mawasiriano juu. Kila mtu akona simu yake mfukoni.

Mi napenda kuagerea, kwa sababu unapoingia majini, unapatanga mwiri wako, umepata uturivu, pia maji inasaidia kuosha ni kama jinsi ya kuoga, pia maji inatusaidia ni kama riziki, na pia maji kukaa majini unafurahia.

Wakati wajua kali, mi hupenda kuenda kuogelea. Hii ndiyo ile wakati mzuri unarelax, unakaa vizuri, unakaa muda mzuri wa kutumia kucheza na maji. Hii maji itakusaidia ili kuepukana na hiyo jua, kuepukana na kuharibika, kwa ngozi, kutokana na jua kali, na pia kutokana na mafikiria mabaya mabaya.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni kampuni ya AI. AI, AI ndio imekua kampuni yenye manufaa mazuri, ni yenye ile kampuni yenye mafanikio mapya, na ile ikona ile muda mfupi sana kuuliza swali na kujibiwa na kupewa answer yako.

Kazi ya kujitolea nishawahi fanya kazi nimeifanya kujitolea kwa moyo, hii ni ile kazi unaona huyu kwa mfano, Nishawahi jitolea kusaidia nyanya mzee na nyanya wazee Pia nilijitolea kusaidia watoto yatima, nikawapelekea chakula, nikawafundisha masomo, nikawapa hekima, nikawapa mwelekeo mpya na nikawaonyesha ya kwamba Hii sio mwanzo ama hii sio mwisho bali wanaenda mbali.

Mi huweka picha yangu mtandaoni. Ukiweka picha yako mtandaoni, inasaidia mtu anayataka kukutafuta, inakuwa rahisi kwake kukupata kwa mtandao hatapata, hatakuwa na muda mgumu kutafuta ama kuhulizia ulizia. So atakuwa na ile mwelekeo mpya na mwelekeo msafi kukupata.

Mie hupokea maoni kutoka kwa wengine kama vile kwa kutuma vitu mtandaoni, kutumia kwa simu kwa mfano, hutumia simu ya mkono. Hii simu ndio uko nayo kila wakati, so mawasiliano anapofanya mawasiliano, anapotoa maoni, anaieka kwa kitu tunaita kwa kagroup ndio inatusaidia kupata hayo maoni.

Hali ya hewa huku, kuna ju jua kidogo na baridi kidogo. Inawezeshe, imetusaidia kama vile kuepukana na utumiaji mwingi wa maji, imetusaidia pia kwa kuwa na hewa safi, imetusaidia kuwa na wakati mwema wa kufanya kazi, wakati mwema wa kucheza na watoto, na wakati mwema wa kuwa na riziki safi.

Mi hupenda kukura hoterini. Kwa sababu chakula cha hoteri, ni chaku ni ni tamu, kadri na zenye ziko nyumbani. Pia, chakura cha hoterini, iyo ni mwana biashara. Lazima tuede twende hapo kwake, tuweze tumpea pesa kidogo, ili akaeze kujiinua, kimaisha na kujidumu kimaisha.

Mihueka afya yangu mzuri kwa kufanya hivi, natumia chakula vyenye havina mafuta mingi, pia nafanya naenda kufanya exercise, naenda kufanya kazi huko kwa gym, pia nafanya ukulima. Hii ukulima inaiza kusaidia. Unapolima inaisaidia kutoa hiyo mafuta mafuta yenyeimeshikana kwa mwili, pia inaiza kufanya ukue mtu mwenye afya mzuri, bila magonjwa.

Mimi hufanya mazoezi yangu asubuhi. Asubuhi ndo ile siku jema ya kufanya zoezi. Ndiyo nipate hiyo nguvu mpya, nitoe hiyo mawazo ya uchovu yote. Nifanye ndio nipate bidii na. Asubuhi ndio ile wakati mzuri uko na nguvu, umestamiri na ndio unaezafanya misisimuko iamuke na ukuwe mtu stahimala.

Siwezi ishi pasipo kama simu ya rununu. Simu ya rununu inakusaidia kuwezesha kutuma ujumbe. Ujumbe inapotumwa. Kila dakika ama kila masaa unaeza ipokea kwa simu. Kitu chingine ni tarakirishi, tarakirishi inakuanga, ndiyo inawezesha, iyo ndiyo inakuanga karibu na mimi, juu niko kazini kila wakati na hapo edakea, so ujumbe inapotumua, ndaipokea.

Mi hutumia gari gari ni kifaa kimoja kinapoharaki Kinakupea hara haraka haraka Unapoelekea kazini hii inakusaidia ku kueka mda kutia sahihi kuelekea kwa kazini ile mda inapofaa bila kuchelewa chelewa.

Nishawahi ye, nishawa ye rima ukulima inakupea manufaa Kwa mfano, vyakula vyenye tunakula zinatoka kwenye ukulima vyakula zinye watu wang'ambo tofauti, tofauti wanatumia, wanaweza kuzikula na kuwa tu salamini salama.

Hapana. Sipendi chakura cha haraka haraka. Chakura cha haraka haraka utapata ni kile chakura chenye akijahiva, pengine ata kikiiva, kuna vitu zingine kimezidi chuvi, kimezindi maji. Chakura cha haraka haraka pia akina manufaa kwa mwili. Kinaeza kufanya ukuwe mkwonjwa, kinaeza kuumiza kwa mwili, kinaeza haribu, manufaa, kinaeza haribu testi yako ya chakura.

Mi hupenda kujifunza historia. Historia inatupea ufunuo wakujua yenye yaliyoko, yenye yako, yenye itakuja, na pia historia inatupea muerekeo mzuri kutuerekeza maari tunaenda na maari tumetoka na maari tunelekea.

Mimi hujikinga kutokana jua kali kwa kuenda kwa kivuli, naenda karibu na mti, mti mrefu, mahali kuna mti pia kuna usalama, kuna hewa safi, kuna utulivu, na ndio inawezesha kufungua mawazo na kuepukana pia inaepushana kutokana na uumivu wa ngozi yako.

Mi urinda mazingira yangu kwa kupanda miti, kutotupa takataka ovyo ovyo na kupanda maua kunyunyuzia na pia kutotumia kemikali zenye zinaharibu hewa, pia kuepukana na utumiaji wa karatasi za plastiki.

Mi kifaa changu, hukicharge mara moja kwa siku. Ie, nilitafuta kifaa kinachoweza kuweka moto kwa muda mrefu. Yenye itanisaidia kuwa na mawasiliano. So, siitakuwa na ukatizaji wa kupasha ujumbe kutoka kwa mtu mwingine, hadi mwingine. Imeniwezesha kukua na mwelekea mzuri. Imenifanya nikuwe mtu mwenye, nikuwe muda wote nahitajika nikuwe hapo.

Lengo mrefu kazini yenye sina ni kuanza kubishana bishana, kubishana na wenzangu, wafanyikazi wenzangu, pia kubishana na mkubwa wangu. Hiyo itafanya kuwa upungufu wa heshima, upungufu wa kazini, pia itakuwa na upotevu mwingi wa kazi, muda mwingi kazini.

Timu ninayoipenda ya mpira ni timu ya huku inchini Kenya. Timu yenye inaitwa Gor mahia. Hii timu ndo inawezesha kungalisha nyota ya inchi, kungalisha nyota ya wanakijiji, kungalisha nyota ya kufungua pia yanafungulia njia watoto wadogo wenye wanajifunza kucheza mpira.

Mi hushughulikia makosa kazini kama vile bila kubishana, pia tunatumia njia ya haki kama vile kuenda kuangalia kwa zile vifaa za kuangalia zenye zimehifadhiwa uko juu, zile za kamera, uko kazini, pia tunaita mkubwa wetu ili kuto kuondoa vurugu kazini.

Mi wikendi mara mingi wikendi mi huingia simuni ama kwa tarakilishi kuangaria zile mitandao zile mgeni zimetokea. Kwa mfano sana sana mi upendelela kuangalia hizi mitandao kama AI inipe mielekeo na inipe ufunuo zaidi.

Na suruari. Suruari inawezesha ju mie mi ni mwanaume. Iwe inaniwezesha kuficha uchi wangu. Nisiende nikitangaza. Ati mimi heda yangu ni hii ina nisaidia kuficha. Ficha mambo. Na pia ina nisaidia kuficha uchi wangu kutoka na watoto wa dogo. Kutokana na wakubwa wa wangu.

Mimi pia hupenda kukimbia, hii ni njia moja ya kufanya mwili wako ukuwe, mwili wenye manufaa, pia inakuwezesha ukikimbia, inakupea ufumbuo na inakupea umuhimu wa kukimbia, na pia inafungua mwili wako, na pia inaepushana na wewe kutokana na magonjwa zenye zinawezashika kwa kukaa sana.

Na sipendi kucheza michezo za ubao kwa sababu mie muda wangu mwingi mimi hutumia hutumia kwa tarakilishi kufumbua na kufununua vitu zenye zinaingia mgeni mgeni ili nipate kuwa na uelimu zaidi na zaidi na zaidi na kufuwa na kuwa mwenye haki.

Dhamini za kazi zinanisaidia kwa kunipa ufunuwaji mzuri pia inanisaidia dhamana za kazi pia zinanisaidia kwa kuboresha uzuri na umanufaa wa kutumia vitu kama AI kuwajibika na kuwakilisha.

Nishaitembea huko Marekani. Nilienda Marekani shuleni kidato. Ilienda kunisaidia nipate ufunuzi mzuri wa hizi vitu hizi teknolojia mgeni mgeni zenye zinakuja. Ili nikuwe mtu mwenye mawazo masafi, nikuwe mtu hekima na nikuwe na ufunuzi na nikuwe mbele na teknolojia.

Mimi kinywaji chenye napenda zaidi ni kinywaji kiitwacho maji. Maji inakusaidia unapofanya kazi, inafanya ukuwe mwili yako, itulie. Pia maji ni chombo chenye unaweza pata kwa urahisi. Maji ni chombo kingine chenye unaweza pata karibu nawe.

Mimi huenda kitandani, nipumzike, ningoje mwili wangu, mawazo yote itulie, ndio nikiamka, nikuwe na mawazo mapya, nikuwe niko na mwelekeo mpya, na nikuwe nawajibika kazini, na nikuwe nawajibika kujifunza teknolojia mgeni mgeni.

Kumu lenye mi hupendelea kazini ni kupenda kufunzwa, kupenda kusikia. Inanisaidia kufunuwa na kuwa na uvumilivu ili niwezeshe. Pia inanisaidia kuwa mtu mwenye utulivu, mtu mwenye kuaminika na mtu mwenye ako na nia mzuri kwa ufunuaji hodari.

Mimi hupendelelea kitanda kizuri. Kwa mfano, kitanda kizuri kina kinakupa usafi na usingizi mzuri, usingizi wa pono. Pia kitanda kizuri kina kusaidia uweze kuwa na mwili inapo pumzika, ukue na upumziko wa mwili mwenye salama bila maumivu yoyota ya mwili.